Ambapo nipo kazini na jaribu kufanya mambo kadhaa ili kushambulia tatizo kwanza na jaribu kulitatua tatizo mimi mwenyewe kwa kupitia kusoma taraka na pia kwenye internet kuangalia jinsi ya kutatua hilo tatizo, pili na wajumulisha wafanyi kazi wangu wenzangu kazini tujaribu kulitatua tatizo. Tatu na jaribu kwenye mkubwa wangu anisaidie kutatua hilo tatizo.